Namna navyojifurahisha wakati wa furaha ni kwa njia tofauti tofauti. Moja kabisa naeza nikatoka na marafiki zangu, tukaenda sehemu, tukafurahi. Inaeza ikawa ni ufukweni ama sehemu nyingine ya starehe ambayo tukaichagua.

Napendelea zaidi mwanga wakati kuliko mwanga mkali. Kwa sababu mwanga wakati unanifanya nione vizuri bila kuumia macho au kupata athari yoyote. Hivo napendelea zaidi mwanga wakati.

Kitu ambacho napendelea zaidi ninapoamka kwanza kabisa ni kusali. Baada ya hapo ninapata kiamsha kinywa ambacho huwa napendelea kutengeneza zaidi chai ya viungo. Napendelea zaidi kuamka kama saa moja ama saa mbili. Mambao ambayo nayafanya kabla ya kuondoka ni kuhakikisha kila kitu changu kipo sawa na nimekifanyia kazi kipo kwenye utaratibu ambao niloutaka, jinsi ninavyojihisi asubuhi huwa najihisi vizuri sana.

Jinsi ninavyojistawisha wakati wa likizo ni hasa napenda zaidi kutembea kutoka, naweza nikaenda sehemu, inaweza ikawa ni kijijini, kwa ndugu au naweza nikawa nimeenda labda kujivinjari sehemu ambayo nikachagua, nusu likizo nzima, nikakaa huko, baada ya hapo nikarudi.

Muziki ambao nausikiliza mara nyingi ni Bongo Flavor kwani ni mziki ambao naupenda sana. Hivyo napendelea zaidi kusikiliza mara kwa mara kwa sababu unanifanya nijihisi vizuri, nijihisi poa, njiisi mchangamfu hivyo kwa kupitia mziki huo wa Bongo Flavor Unanifanya njiisike vizuri.

Uwezo ambao ningependelea kuwa nao zaidi ni uwezo kujua biashara. Yani niwe na akili kubwa ya biashara. Namna ya kufanya na kila kitu ambacho kinahusu maswala ya biashara.

Kitu ambacho nakula mara nyingi asubuhi. Inaeza katokea ni miyogo. Japo mi sio mpenzi sana wa kula kula asubuhi. Napendelea zaidi kunywa chai tu chai ya viungo kama hivo. Baas. Sipendelei kula na vitu vingine ile ikitokea nimekula huwa napendelea kula zaidi mihogo.

Napenda kutumia muda na familia yangu. Kwa kukaa pamoja nao kuongea kubadilishana nao mawazo. Pia inaeza katokea ni kutoka kwenda ufukweni au kwenda sehemu yoyote ambayo tutaipanga.

Mchezo ambao naupenda sana katika olimpiki ni mchezo wa riadha. Kwa sababu naupenda huo mchezo, unanifanya nikiangalia najisikia poa zaidi. Mchezaji wa olimpiki ambaye nilikuwa nampenda ni Hussein Bolt yule mwanariadha. Ameshachukua mataji mengi hivo nampendea zaidi nilivyomfuatilia najihusi furaha sana napafuatilia mchezo wa olimpiki.

Mahali pazuri ambako nimewahi kusafiri, nimewahi kusafiri katika mbuga za wanyama, nchini Tanzania panaitwa mikumi. Ni mahali pazuri sana katika mbuga ile, kuna wanyama wa aina tofauti tofauti, mazingira yake panavutia, hivyo nilifurahi sana.

Jinsi ninavyosherehekea mwaka mpya, nasherehekea kwa njia ya kawaida, pia nasherehekea na familia yangu na marafiki zangu. Hivo namna pekee ambao naeza nikasherehekea ni kutoka, naeza tukatoka mimi pamoja na familia au marafiki, tukatoka sehemu, tukaenda kufry.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki huanga linatokea tokea sana. Japo si mara kwa mara lakini kwa tamasha ya muziki yapo. Hivyo likitokea kama nina muda naenda. Hivyo nishawahi kuenda kama mara tatu au mara nne.

Ndiyo, napenda sana kuimba, japo sina kipaji au talanta ya kuimba ivo, napendelea zaidi tu kuimba peke yangu, nikiwa tu najifraisha. Lakini sio kama nina kipaji cha kuimba. Kipaji cha kuimba sina, lakini napenda sana siku moja nijue kuimba.

Sehemu ambako ninaposomea, habari mtandaoni ni kwa njia ya simu. Ndio sehemu pekee ambayo kunakuwa na wepesi. Na pia simu ndio kifaa ambacho huwa nakuwa nacho, muda wote hivyo. Ikitokea habari za mtandaoni huwanga natumia mara nyingi simu.

Kweka afya yangu vizuri, huwa napendea zaidi kula vizuri, kufanya mazoezi, kupumzika kwa wakati, hivyo kupitia hivyo vitu vinanifanya kwa mba afya yangu izidi kuwa imara na zuri.

Jinsi ninavyo himiza ushirikiano katika timu ni kwa njia ya kushirikiana. Kushirikiana vipi tunaeza tukawa tunashirikiana kwa njia tofauti tofauti. Hivyo kupitia msaada ambao tutakaopeana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine kusaidiana pale popote ambako kunahitaji msaada. Kina kitu kingine pia ni nidhamu. Kila mtu awe na nidhamu, kila mtu amheshimu mwenzie. Hivo, kupitia hivo vitu, kunafanya ushirikiano, uzidi kua mkubwa.

Nawakumbuka walimu wengi, hila mwalimu ambaye namkumbuka zaidi ni mwalimu Anthony. Kuna mwalimu mmoja anaitwa mwalimu Anthony, alikuwa ni mwalimu mcheshi sana, ni mkarimu, mwenye kupenda watu hila pia ni mkali, kwa hiyo kupitia ivi vyote lakini alikuwa na upendo mkubwa sana.

Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea ni mazingira ambayo ni ya kawaida ambayo yatanifanya nisipate changamoto kwenye utendaji wangu wa kazi. Au kunaeza kuwa na changamoto lakini ni zile changamoto za kawaida. Lakini pakitokea mazingira ambayo yana changamoto nyingi kelele nyingi na kuna vurugu za apa na apa zitanifanya kwamba mi siwezi kufanya kazi yangu kwa ufasa.

Mandhari katika dirisha langu ni kitu cha kwanza ambacho ninachokiona naona bustani, ya maua maua ambako nimepanda hapa nikiwa nyumbani, miti miti. Wakati gani wa siku ambao napendelea kutazama zaidi? Ni wakati wa jioni. Nikiwa nimerudivi kutoka kwenye mizunguko ndio huwanga napenda sana kuangalia. Kitu ambacho kina badilika nje kutokana na msimu labda ni majani. Kuota wingi wa majani kwa hio kunafanya mazingira kidogo kubadilika. Huwa najisikia vizuri sana ninapotazama nje.

Nalala kwa masaa ma ni saba mpaka nane ndo huwa mara nyingi napenda kupumzika kwa masaa. Kwa sababu nikipumzika ndani masaa huwa napumzika vizuri na uchovu wote ambao nakuwa nao unakuwa unaisha.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kwa sababu napenda nyota lakini pia napenda maandhari ya nyota jinsi inavyo onekana ukiwa unaangalia anga na vitu vingine. Hivo, kupitia hivo huwa napendelea zaidi kuangalia nyota.

Jinsi ninavyo hifadhi pesa nahifadhi pesa kupitia benki. Au mda mwingine kama ni matumizi madogo madogo nahifathi kwa kutumia simu. Lakini zaidi natumia benki. Uwa baada kupata pesa huwa naigawa nyingine napaleka benki nyingine na nabaki nayo kwenye simu.

Ndiyo napenda asali kwa sababu kwanza asali ina faida tofauti tofauti. Kwanza kabisa napendelea kutumia kama kiungo kwenye chai yangu nayotengeneza. Pili kabisa napenda kutumia kama dawa hivyo kwenye dawa kwenye yaani kwenye kwenye lengo tofauti tofauti inatumika kama dawa.

Kitu ambacho ninachokifanya wakati wa mgogoro na mtu huwa napenda kujishusha, kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendelei sana maswala ya migogoro na watu. Hivo nikiona niko kwenye mgogoro na mtu huwa najishusha, natulia nafanya tu mambo yangu. Hivo huwa napenda zaidi tu mgogoro uishe kwa namna hiyo. Au kama ikiwezekana nitaomba msamaha.

Mazoezi ya mwili nafanya karibu kila siku. Baada ya kutoka kwa hii mambo yangu jioni. Huwa napendeleza hadi kuenda kufanya mazoezi. Kwa sababu kupitia mazoezi huwa nachangamka, najisikia vizuri. Inanifanya hata na akili yangu kuwa sawa.

Sehemu ambapo napendelea zaidi kula nje ya nyumbani ni kwenye restauranti au mgahawa. Ndio sehemu pekee ambako napendelea zaidi kula kwa sababu kunakuwa na chakula kizuri kwenye huo mgahawa ambao napendelea kula. Mazingira yake ni mazuri ni wasafi pia.

Sipendelei zaidi kuoga na maji ya moto kwa sababu maji ya moto yananifanya kwamba muda mwingine nawashwa hivyo kupitia maji ya moto sipendelei zaidi kutumia napendelea zaidi kutumia maji ya baridi ndio huwa najisikia nipo sawa zaidi nikiyatumia kuoga.

Huwa napiga picha kwa matukio. Hivo kupiga picha mara ngapi inategemea na kipindi. Lakini mi siyo muamini sana wa kupiga picha mara kwa mara. Huwa napigia picha kutokana na matukio labda kama sherehe. Au kunatukio ambalo limenifanya nipigie picha.

Napenda kununua vitu sehemu tofauti tofauti kwenye maduka, kwenye masupermarket, masokoni. Hivo kutokana na uhitaji wangu kwa hicho kitu ndio kitanifanya kwamba niende kama ni dukani au supermarket au kwenye soko.

Ndiyo, napenda kupika. Kwa sababu kupika kwanza kunarahisisha vitu vingi kuliko kununua chakula. Hivo kupika ni kitu ambacho nakipenda huwa najisikia vizuri sana. Siku ambayo ninapopika mwenyewe nakula chakula changu mwenyewe.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi. Kwanza kabisa ni kujituma na kufanya kazi kwa bidii huo hicho ndo kitu cha msingi sana. Kwa sababu bila kujituma kwenye kazi ambayo unafanya hutofikia malengo ambao unahitaji. Cha pili ni nidhamu. Nidhamu pia ni jambo la msingi sana aweze kuheshimu wakubwa na wadogo katika kazi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine. Ni nidhamu pia, kwa sababu nidhamu ni kitu cha msingi ambacho kinaeza kukutoa katika hatua moja kuenda hatua nyingine ya maisha. Lakini pia kitu kingine ni upendo, upendo pia kudumisha upendo kati ya mtu mmoja na mwingine kuwa waweze kupenda watu wa aina yote.

Nacheza na marafiki mara nyingi. Si kila mtu amezoeana tofauti na marafiki. Ninapo, Rudi jioni kwenye mambo yangu. Ya hapa na hapa huwa napendelea zaidi kucheza. Au kushirikiana au kufanya mazoezi na marafiki ambao nilio nao. Hapa mtaani.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, kwa sababu si kila kazi nyumbani unaeza kufanyiwa na mtu. Hivyo kuna muda inakulazimu kufanya kazi, hivyo anapenda sana kufanya kazi nyumbani. Kazi zangu au kazi za hapahapa, nyumbani, kusaidia, anapenda kazi zingine zingine.

Sinema huwa napenda kuenda labda mara moja kwa wiki. Inaeza ikawa ni jumamosi au jumaapili. Kutokana na ratiba zangu jinsi zilivyo katikati ya wiki siwezi kuenda sinema. Hivyo napendelea zaidi kuenda mara moja ndani ya wiki moja.

Kitu ambacho nachokifanya kujiandaa kwa mkutano kwanza ni kujiandaa mi mwenyewe kiakili kimwili. Lakini pia kuandaa vitendea kazi kama ninavyo labda inaeza ikawa labda ni hoja nilizo nazo au vitendea kazi labda kama nimeviandaa kwa ajili ya kushiriki kwenye mkutano.

Jinsi ninavyo washughulikia wateja ni kwa njia ya kuwasikiliza, cha kwanza cha pili, ni kwa njia ya kushirikiana nao. Katika maswala yote ya, yaani katika maswala yote na shughuli ambazo, wamekuja kuzifanya.

Kusubiri kwenye mstari najihisi vizuri na pia najihisi tu kawaida kwa sababu lengo la mstari ni kuweka mpangilio saa ile mzuri. Kwa hiyo kusubiri kwenye mstari najihisi tu vizuri.

Napenda mikutano wa kawaida, yaani mikutano isipo na mambo mengi, na hiyo ndio aina ya mikutano ambayo naipenda. Kwa hiyo kukuwa na mkutano ambayo unaeleweka vizuri, watu tunajua wanachokiongelea, ndio mkutano ambayo naupenda wa aina hiyo.

Kitu ambacho nakifanya jioni kabla ya kulala ni kuongea na familia na kusali. Nikishamaliza tu kusali huwa napendelea zaidi kulala. Hiyo ndio ratiba ambayo nilio nayo kwa jioni. Baada ya kumaliza shughuli zangu zote ni kula, kuongea na kidogo na familia. Halafu baada ya hapo niku ni kusali na alafu kulala.

Timu ya mpira wa miguu ambayo ninayopenda ni los angels ni timu ambayo inafanya vizuri sana. Mchezaji ambaye nampenda anaitwa waton huyo ni mchezaji ambaye na mpenda sana katika hiyo timu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni tukio ambalo nilizaliwa. Kuna matukio tofauti tofauti lakini tukio muhimu pia ni tukio ambalo nilizaliwa, hilo ni tukio la kwanza. Tukio jingine ni tukio ambalo nililifanya mimi pamoja na babangu. Tukaweza kusafiri kwenda nje ya nchi.

Hapana, mi sio mtu wa kuvaa vipuli. Sipendelei zaidi kuvaa vipuli. Hii ni kutokana labda na malezi niliokulia au lakini pia naona labda vipuli. Sio unaonekana kama ni mtu fulani ambaye sio wa maadili hivo. Sipendeleze edu kufa vipuli.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula na harufu ya manukato. Harufu hii huwa nahisi labda kama napita sehemu nakuta chakula kinapikwa au manukato pia ni harufu pia ambayo naipenda. Kumbukumbu ya harufu ambayo inanikumbusha zaidi ni kuna chakula fulani ambacho alikuwa napenda sana kupika mama. Kwa hivyo nikisikia ile harufu ya kile chakula huwa namkumbuka sana mama. Nikipata harufu hiyo huwa najisikia vizuri sana. Nakuta kumbukumbu tofauti tofauti ambazo zina kuwa zinanijia.

Muziki wa jadi naupenda japo siyo sana kwa sababu izo mziki wa aina uo uwa siufatili sana mara kwa mara lakini kwa namna fulani napenda Mi napenda mziki wa aina tofauti ninapenda kama bongo flavor. Na wa jadi kidogo.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani. Kwa sababu imani ndiyo kila kitu. Na ndiyo msingi wa dini. Hivyo kupitia imani inafanya kwamba vitu vingu vifahamu na kuviamini.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni juis. Huwa napendelea zaidi kunywa wakati wa jioni. Baada ya kutoka mazoezini huwa napenda sana kunywa juisi. Mtu aliyenieleza kuhusu kinywaji hiki ni mamangu. Kipindi nipo mtoto alinieleza kuhusu kinywaji hiki. Najihisi vizuri sana baada kunywa.

Nguvu zangu kazini ni kujituma na nidhamu. Hizo ndo nguvu zangu kubwa sana nikiwa kazini kwa sababu kujituma ni swala ambalo ni lazima. Yaani ili uweze kufanikisha ndoto zako. Pamoja na nidhamu kuheshimu watu wanao kuzunguka wakubwa wadogo wote inabidi kuwaheshimu.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni changamoto ambazo ni za kawaida. Kama wateja, kuna wateja wengine unakuta ni yaani sio waelewa. Lakini pia changamoto nyingine ni kwenye ulipaji hiyo ni changamoto nyingine ambayo nakutana nayo sana kazini. Mishahara inachelewa kutoka hivo ni changamoto kubwa mno.

Malengo ambayo sina katika kazi yangu ni malengo ya kukaa muda mrefu pale. Kwa sababu ni sehemu ambayo nipo tu ni kutokana na sina mahali mwingine ambapo naeza nikaenda ila. Pale kuna changamoto nyingi ambazo zitakazonifanya nitoke mapema sana.

Naenda mahali pa ibada mara moja. Mara moja kwa wiki ambao ni jumapili. Haya hii inatokana ni kwa sababu na muda mda na kuwa nakosa ya kuenda labda katikati ya wiki na siku zinginezo. Huwa napendelea zaidi kuenda jumapili siku ya ibada.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Japo, kuna vitu ambavyo havitaenda sawa, kuna vitu nitavifamisha kwa hiyo siku moja, lakini sio kama siwezi kwa siku moja naweza kuishi bila teknolojia.

Kitu ambacho napenda kufanya, mchana yangu ukiisha ni kufanya mazoezi jioni. Kupumzika huwa napenda zaidi kuanzia saa moja, ndo huwa napenda zaidi kupumzika. Sherehe za jioni hapana sipendi kuzifanya sherehe za jioni, sherehe zinatokea labda kutokana na mara moja moja sana. Jinsi navyopenda kujiandaa wakati wa kulala ni baada kusali uwa nafanya tasmini ya siku yangu zima irivoenda baada hapo nalala. Na najihisi furaha sana wakati wa jioni baada kumaliza kila kitu napolala uwa nafarijika muno.

Shuguri yangu ya kupendezwa ni kufanya kazi. Kufanya kazi ndo kitu ambacho nakipenda zaidi. Kwa sababu ni kitu ambacho najuwa nikifanya kuna manufaa ambayo nayapata. Kama kutimiza ndoto zangu na manufaa mengine. Hivyo kufanya kazi ndo kitu ambacho nakipenda.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya biashara kwani ni mafunzo ambayo yamenisaidia sana kujua biashara ipo vipi japo bado sijafanikiwa kufahamu biashara kwa undani zaidi lakini kwa namna fulani nimeeza kujua japo sio sana naendelea zaidi kujifunza.

Kuhusu siasa, sipendelei zaidi kuzungumza, japo kuna muda inatokea, unajikuta unazungumza kuhusu siasa, lakini siyo vitu ambavyo unavipenda zaidi. Unajua siasa, siasa ni kila kitu ambacho tunachokifanya, kwa hiyo na ndo maisha ambayo tunaishi kwenye siasa.

Jinsi navoshulikia muda kazini ni kuakikisha kutopitwa na kazi ao shuuli ambayo nimepanga kuifanya. Hivyo nikifanya hivyo ndo nakuwa nimeshulikia muda kazini vizuri kutokuwacha chochote ambayo tinditekewa kukifanya kwa kuangalia ratiba zangu ya siku nzima.

Neno siri ni neno ambalo linawekwa kwa lengo la kutunza kitu au kufungua kitu. Kwa iyo huwezi kufungua kitu mbaka uweke ilo neno la siri.

Mkono ni kiungo cha binadamu ambacho kinakua na kazi ya kufanya shughuli mbalimbali mfano labda kulima kuosha vyombo na kazi mbalimbali ambazo zitatumika.

Ankara kwa kiswaili tunaeza kusema kwa mbali natumika kama pesa. Hivo ilo ni neno ambalo lilikuwa linatumika kwa siku za nyuma nyuma. Pia na Ankara ni kama vile ni msi mujapo kwa saivi limeacha kutumika lakini nakuwa na maana manake kubwa ni pesa.

Haraka ni kama kitendo cha mtu kufanya au kwa kitu kufanya. Kwa hiyo ni kama kumuamuru mtu aongeze speed. Yaani aongeze speed ya kufanya jambo. Ndo maana neno haraka.

Bajeti ni kitendo cha kitendo au mpangilio wa kitu. Inaweza ikawa ni pesa au kitu kingine lakini hasa inatumika sana kwenye pesa ni kitendo cha kuweka ratiba ya kitu. Labda mfano kama ni pesa. Unaanza na kiasi hiki, kuna kiasi hiki kinachotakiwa na kiasi hiki kwa hiyo ni namna kama ya mpangilio wa pesa. Juu ya matumizi ya kitu fulani au jambo fulani.

Mfanya kazi ni mtu ambaye anakusaidia kufanya jambo fulani. Au ni mtu ambaye anakusaidia kufanya kazi. Inaweza ikawa kazi yoyote. Kulima, labda dukani, kufanya kazi za nyumbani, kufanya shughuli zozote ambazo, zinazo takiwa kufanywa. Kwaiyo yule mtu ambaye anakusaidia, ndo anaitwa mfanya kazi. Na ule msaada ambao anautoa kwa kufanya zile shughuli za sehemu husika ndo msaada ambao kwa kifupi yule mtu anaitwa mfanya kazi.

Kongamano ni kitendo cha mkusanyiko, mkusanyiko wa watu, inaweza kuwa kwa lengo tofauti. Labda kwa ajili ya kutangaza injili au kwa ajili ya mkutano, husika labda, mnajadili kitu fulani. Ile inaitwa kongamano ni mkusanyiko wa watu kwa ajili ya jambo fulani.

Leo kwa kiswahili twaweza kusema kwamba ni siku leo kwamba labda unaweza ukawa unatoa taarifa juu ya kitu ambacho kitafanyika. Kwa hiyo utasema kwamba kitafanyika Leo. Kwa hiyo maanake leo ni kama kwa muda huu husika. Ndo maana ya neno leo.

Mguu ni kiungu ambacho kina cha binadamu. Kwanza ni kiungo cha binadamu ambacho kinatumika labda kwa matumizi tofautitofauti. Hasa labda ni kutembea. Kwa hiyo, mguu unakuwa ni mmoja. Lakini ukisema miguu ni wingi ambayo inakuwa ni miguu miwili. Lakini mguu ni kiungo kimoja ambayo unamanisha mguu mmoja tu.

Mradi ni hali, au tuseme ni kitu ambacho kime tathamiwa kufanywa. Au kitu ambacho kime tathamiwa kuekwa ili kufanyika kwa muda flani. Kwa hiyo inaeza ya kawa labda tumepanga tufanye jambo flani. Labda kununua, labda vyombo, vya usafiri, au kuchimba kisima kwa hio ile ule ni mradi ambao tunatazamia kuufanya. Kwa mradi ni kitu ambacho kime pangwa au kime tazamia kufanyika. Ndani ya muda fulani.

Mbaya ni hali ya kitu kuonekana kwamba sio kizuri. Kwamba yaani sio kizuri kimefanyika nje ya mpango ulivo takiwa. Kwa hiyo kwa kusema vile tunasema kwamba kwamba hichi kitu ni ni kibaya. Au imekua mbaya kitu ambacho kimefanyika nje ya mategemeo kwa hiyo ni mbaya.

Tafuta ni hali ya kuangalia au kuwa na shauku ya kuangalia kitu fulani. Ndiyo tunasema "tafuta". Kuwa ni nomino inayoelezea kuangalia kitu fulani au kutafuta kitu fulani.

Nyeusi kwa Kiswahili ni rangi. Kwa hiyo kuna rangi za aina tofauti tofauti. Kuna njano, kuna nyeupe, kuna buluu, kuna kijani. Kwa hiyo hii nyeusi ni rangi ambayo inaonekana kama kitu ambacho ni cheusi kabisa. Kwa hiyo kwa Kiswahili chake tunasema ni rangi ambayo inakuwa nyeusi.

Bidhaa ni vitu ambavyo vinakuwa vinapatikana sehemu fulani inaweza ikawa dukani au katika magenge au supermarket. Seheemu yoyote kwa lengo la kununuliwa au kwa lengo la kusubiri wanunuzi. Kwa hivyo vitu ambavyo vimewekwa dukani au sokoni au wapi zile zote zinaitwa ni bidhaa. Kwa hivyo mfano bidhaa inaweza ikawa ni sukari, simu. Kitu chochote ambacho kipo kwa lengo la kununuliwa na watu, hiyo ndo bidhaa.

Rudia tafadhali, hii ni sentensi inaeza kaa ni sentensi ambayo imekamilika. Ikiwa na maana kwamba kurudia kitu ambacho kimefanyika, au kurudia kitu ambacho umekiongea inaeza kuwa umekifanya kwa hiyo mtu anakuambia rudia tafadhali kwa lengo la kujiridhisha tena ili ajue umesema nini au kimefanyika nini, kwa hiyo kwa neno lake linakuwa linasema rudia tafadhali maanake ni kama ombi. Ombi ambalo mtu, anaeza akaombwa, kwa lengo la kurudia kitu fulani.

Uzalishaji ni kitendo cha kuongeza vitu au bidhaa. Kwa hiyo kama labda ni kiwanda mfano labda cha maji au bidhaa zozote kama ni juisi. Kwa hiyo kile kitendo cha kuongeza bidhaa ambayo ni maji au juisi kwa zaidi kwa zaidi kwa zaidi. Kwa hiyo kitendo kinaitwa ni uzalishaji. Kwa hiyo kiwanda au kitu chochote kinakuwa na uwezo wakuongeza vitu vingi zaidi. Kitendo kinaitwa uzalishaji.

Fedha ni kitu cha thamani ambacho kinatumika katika shughuli za kibinadamu. Shughuli za kibinadamu ni katika kununua na kuuza. Kuwa katika hali ya kununua na kuuza vitu au bidhaa, hivyo vyote vinatumia fedha. Kwa manake fedha ndo inaskuma mambo yote na shughuli zote za kibinadamu, za nchi na za kila kitu.

Teknolojia ni maendeleo ambayo yamebuka kwa lengo fulani. Inaeza kawa kwa lengo la kusaidia vitu na mambo mbali mbali ya kibinadamu. Kwa hiyo sasa hivi kuna teknolojia nyingi, kuna teknolojia ambazo zimesaidia sana watu, nchi na saidia sana vitu vingi kurahisisha mambo mbali mbali ya kibina damu. Kwa kama sasa hivi kuna teknolojia kama za simu, kuna teknolojia kama za AI zinasaidia sana kwenye mambo mengi ya kibinadamu, shughuli nyingi za binadamu zinatumia teknolojia. Kwa hiyo teknolojia imekuwa msaada mkubwa sana katika shughuli za kibinadamu na dunia kiujumla.

Baridi kidogo hii inaeza kaa kama ni sentesi ambayo imekamilika lakini ikiwa ina maanisha kwamba ni hali ya hewa mbayo imebadilika ambayo kwa sababu inajulikana kwamba kuna hali hewa mbili kuna baridi na joto. Kwahiyo hii hali ya hewa ya baridi ni hali fulani ambayo mtu una kuwanayo kwamba hali ya hewa imekua ya ubaridi kwahiyo mtu anavyosema baridi kidogo ni manake kuna kuwa na baridi lakini ambalo so kubwa. Ni hali flani ambapo baridi lake linakua ni kidogo lakini sio baridi kubwa.

Hoteli ni eneo au sehemu ya inaweza ikawa ni kupumzikia watu au kufanyia shughuli zao mbali mbali. Kwa hiyo katika hoteli kuna shughuli mbali mbali. Inaweza kuwa ni kupumzika au kufanyia mikutano au kufanyia starehe. Kwa hiyo ni eneo ambalo nzuri lina tumika katika shughuli mbali mbali za kibinadamu.

Hongera ni hali ya kumpongeza mtu juu ya jambo fulani au kitu fulani. Kwa kama labda mtu kafanya vizuri, kwa hiyo unapo muambia hongera manake ni pongezi. Kwa tuseme ni pongezi ambazo, unaweza kumpa mtu juu ya kitu fulani au jambo fulani, alilo lifanya au alilo liwaikulifanya.

Saladi kwa kiswa hili ni kachumbari. Kwa hiyo inakuwa ni mkusanyiko wa matunda matunda mboga mboga za majani. Kwa hiyo hile ni ikitengenezo kwa pamoja na kuchanganyo. Ineza kuwa ni karoti, nyanya, kitunguu, hoho, kabichi. Kwa hiyo hivi kichanganyo kwa pamoja vina tengeneza kitu kinaitwa saladi. Saladi hili nambayo ni kachumbari. Ambacho hicho kinatumika kwenye kula, kwenye na vitu mbali mbali.

Rahisi ni hali ya kitu. Kuonekana kwamba ni chepesi sana. Kwa hiyo inaeza kuwa ni chepesi kwenye kufanywa au kimeshafanywa. Kwa hiyo ni nomino ambayo inaonekana kwamba ni kitu ambacho ni chepesi sana kufanyika. Ndo manake, ndo hali yake inakuwa ni rahisi. Kwamba mtu hawezi kupata taabu juu ya jambo fulani. Kwa hiyo kitu kinaonekana kirahisi.

Mnunuzi ni mtu ambaye ana lengo la kununua bidhaa au vitu. Yule mtu anaitwa mnunuzi. Kwaiyo labda mimi nikitoka hapa nikienda labda kama nisokoni, na kwenda kununuwa vitu, mimi naito "mnunuzi" kwaiyo mnunuzi ni mtu ambaye anenda ni mnunuzi wa vitu. Mbali mbali naweza ikawa ni mnunuzi wa vitu kama gari, nafaka, nguo. Kwaiyo mtu anapotoka sehem moja kwenda nyingine kunnuua vitu yule anaitwa mnunuzi.

Mchana ni majira ambayo yapo katika siku. Kwa hiyo, katika siku kuna majira matatu, kuna asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo mchana ni majira fulani ambayo yanakuwa na upepo mzuri yametulia lakini mara nyingi mchana kunakuwa na majira ya jua kali. Kwa hiyo mchana ni majira ambayo yametulia yanafaa katika shughli nyingi nyingi ni za kibinadamu.

Na kupenda ni nomino ambayo inakuwa na maana ya kwamba kumkubali mtu. Au unapenda, unampenda jinsi alivyo, unapenda kitu anachokifanya. Yani kwamba unamkubali mtu kulingana na jinsi alivyo. Kwa huo ndo maana ya neno nakupenda.

Mguu ni sehemu ya kiungo ya binadamu. Kwa hiyo, kama ni sehemu ya kiungo ya binadamu, inakuwa na kazi mbali mbali mfano, kutembea na kazi zinginezo. Kwa hiyo, ikitokea mtu ana miguu miwili, hiyo inasema miguu. Nila kusema mguu, mguu ni mmoja, huo ni umoja. Kwa hiyo, kwa miguu, inakuwa ni miwili, huo ndio wingi wake.

Koti ni vazi ambalo linalengo la mbali mbali. Labda inaweza kawa kujikinga thidi ya baridi. Kwa hio koti ni vazi ambalo linatumika na binadamu kwa lengo fulani. Kama ni kujikinga na baridi au kuzuia kitu flani.

Huduma ni kitendo au hali ya kukubaliwa. Yani baada kufanyiwa vitu, tofauti, tofauti. Kwa zile zote ni huduma, kwa huduma ni vitu ambavyo umefanyiwa na mtu. Inaweza ikawa ni vitu vizuri au vibaya. Kwa vile vitu ambavyo vimefanyika kwa wakati huo na umefanyiwa zile zote ni huduma. Kwa hio inaweza ikawa ni huduma nzuri au mbaya.

Fanya kazi manake kwamba ni kumsihi mtu kufanya shuli ilio mleta au shuli ambayo anatakiwa kufanya. Kwawe manake ni fanya kazi. Kwawe ni kumsihi mtu nafanya jambo fulani amba jilo jambo lenyewe ni kazi aliotakio au anayotakio kufanya.

Taxi ni chombo ambacho kinatumika kusafirisha watu. Kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Hiyo inaitwa taxi. Ambayo kwa kiswahili chake tunasema ni gari. Gari lakini jina lake inaitwa taxi. Inakuwa na lengo la ku mtoa mtu sehemu moja kuenda nyingine. Kwa ajili ya biashara.

Saba ni namba katika kwesabu. Kwa hiyo namba saba inakua namba nzuri kwa sababu mtu anabwasama labda mtu. Hii ni namba kama namba zingine mtu anaposema moja mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Kwa saba ni namba.

Jiko ni kifaa kinachotumika kupika chakula. Ndo maana ya jiko. Kwa hiyo vyakula vyetu vyote ambavyo tunavipika vinatumia jiko, kwa hiyo kuna majiko yana tofauti. Kuna jiko la umeme, kuna jiko la gesi, kuna jiko la mkaa, kuna jiko la kuni. Kwa hiyo kazi kubwa za jiko ni kupika chakula.

Rangi ya chungwa ni rangi kama rangi zingine. Kwa hiyo rangi ya chungwa ni kama vile tunavyo ona rangi zingine kama nyeusi, nyeupe, bluu. Kwa hiyo kuna rangi za aina mbalimbali. Kwa hiyo rangi ya chungwa pia ni miongoni mwao. Inakua rangi ya chungwa nakuwa nafana kama na chungwa lenyewe.

Kompyuta ni kifaa ambacho kinatumika katika shughuli mbalimbali za kibinadamu. Inaweza kawa ni kuhifathi data au shughuli zingine kama kufanya kazi katika maofisi au kufanya vitu mbali mbali. Kwa hiyo kompyuta imerahisisha shughuli nyingi za kibinadamu.

Muda wa mwisho kwa tuseme hii inaeza kawa pia ni sentesi. Ikiwe na maana kwamba muda uliyofikia ni muda ambao tuseme ni muda ambao umefika mwisho. Ikiwa na maana labda kama mmekifanya kitu, basi hicho kitu, kimefikia tamati. Kwa hiyo muda wake umefika mwisho. Kwa hivyo kama ni kufanya inabidi mwache kukifanya.

Sukari ni tunaeza sema kwamba ni chakula, ambacho kinatumika sehemu mbali mbali kama kwenye chai na sehemu zinginezo. Kwa hiyo sukari imetokana pia na mua, miwa miwa, kwa hiyo miwa ndiyo inatengenezea sukari. Kwa hiyo sukari ni kitu kizuri, kwanza ni kitu kitamu. Kwa hiyo kinakuwa na lengo la, lengo lake kubwa ni kufanyika katika shuguli za kibinadamu kwenye kula na vitu vingenevyo.